Kinachonipa motisha kazini ni kutimiza malengo nilio weka, kujifunza mambo mapya na kuona matokeo chanya ya kazi yangu. Pia, hupata motisha kupitia kushirikiana vizuri na wenzangu, kupata kutambuliwa kwa juhudi zangu na kujua kuwa kazi ninayofanya inamchango wamaana kwa wengine.

Ndiyo, napenda asali sana. nI tamu ya asili yenye ladha laini na harufu nzuri. Bali na utamu wake, asali pia inafaida nyingi kiafya kama kuongeza nguvu na kusaidia kinga ya mwili. Huwa naipenda zaidi niki iweka kwenye chai moto, kuipaka kwenye mkate na kuichanganya na vyakula vingine ili kuongeza latha.

Ndiyo, mara kwa mara, huweka picha mtandaoni. Hasa picha zinazo husiana na kazi, miradi au matukio muhimu. Hii hufanya iwe rahisi kushirikisha uzoefu wangu na marafiki, familia au wafuasi. Huku nikia kikisha picha hizo, zinaulinda faraga yangu na zinaonyesha maadili sahihi.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni imani na maadili yanayo niongoza katika maisha yangu ya kila siku. Hii inajumuisha kuishi kwa heshima, kusaidia wengine na kufanya mambo kwa uwajibikaji. Imani hii hunisaidia kuthamini maisha kuendeleza amani ya ndani na kuwa na mtazamo mzuri hata katika changamoto za kila siku.

Kumbu kumbu nzuri za shule ni nyingi, lakini nadhani ni wakati wa kushirikiana na marafiki kwenye miradi, michezo na shuguli za shule. Napenda pia shule za michezo, mashindano ya kitaaluma na siku za sherehe, ambazo zilitufanya tushirikiane, kucheka na kujifunza kwa furaha. Kumbu kumbu hizi hunifanya nijisikie furaha, mshikamano wa marafiki na upendo wa kujifunza.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota, hasa wakati wa usiku mtulivu bila mwanga mwingi. Kuangalia nyota kuna nifaa nijisike amani na mtulivu. Huku ni kitafakari uzuri wa ulimwengu nafasi ya kila kiumbe na maisha yangu binafsi. Pia, ni fursa nzuri ya kupumzika, kupata msukumo wa mawazo mapya na kushirikiana na familia au marafiki kuzungumzia maajabu ya angala usiku. Kuangalia nyota, hunisaidia pia kuthibiti msongo wa mawazo na kujihisi mchangamfu na mwenye shukrani.

Wakati wa wasiwasi, ufanya mambo kadha ili kupunguza hisia za msongo wa mawazo na kupata utulivu. Hii ni pamoja na kupumua kwa kina, kufanya mazoezi madogo au yoga, kusikiliza mziki wa utulivu au kutafakari kwa kimya. Pia, ujaribu kufikiria suluhisho badala ya kushugulikia hofu pekee, kuzungumza na mtu anayeaminika na kupanga hatua zinazo weza kutatua tatizo hilo. Jia hizi, uniwezesha kuthibiti wa siwasi, kupata mtazamo mpya na kuendelea kufanya kazi au shughuli za siku kwa amani.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga, mara kwa mara. Hasa wakati ninapohitaji kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi haya husaidia kuboresha unyumbufu wa mwili, kuongeza nguvu za misuli na kuimarisha usawa wa akili na hisia. Pia, huinua morali, kunisaidia kuzingatia kwa kina, kupanga mawazo na kupata utulivu wa ndani. Jambo linalonifanya nijisikie mchangamfu, mtulivu na tayari kukabiliana na changamoto za kila siku.

Mafanikio nilio pata kazini, ni pamoja na kukamilisha miradi muhimu kwa wakati, kushirikiana kwa ufanisi na timu, na kuboresha mifumo ya kazi. Pia, nimepata kutambuliwa kwa jitihada zangu, na kupewa majukumu mapia yenye changamoto zaidi. Jambo lililo nisaidia kujenga ujuzi wangu, kujiamini na kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama ya kukaanga pamoja na mboga mbichi au zilizo pikwa kwa haraka kwa sababu ni kitamu, chenye lishe na kinanipa nguvu za kudumu. Napenda pia kujumuisha wali au ugali kama kando. Jambo linaloongeza ladha na kufanya chakula kuwa kamili. Mara nyingine pia hufurahia kujiongeza ladha kwa kutumia viungo vya asili ili chakula kiwe cha kipekee na kinachokithi hamu yangu ya kula.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa kuungana na familia na marafiki, kushiriki chakula malumu, vinywaji na sherehe za kifamilia. Pia, napenda kushiriki shughuli za kiroho au za kitamaduni, kama sala au ibada, ili kueshimu maana ya siku hiyo. Sherehe hizi hunisaidia kujenga mshikamano, furaha na kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki kwa muda mrefu.

Wakati wa jua kali, napenda kutafuta kivuli au kuingia ndani ya nyumba ya yenye hewa baridi, kunywa maji mengi au vinywaji vya baridi, na kufanya shughuli zisizo na mwendo mkali kama kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kupumzika. Mara nyingine, napenda pia kutembea au kufanya mazoezi majira asubuhi au jioni wakati jua halijawahi kushuka sana, ili kujilinda na jua na kuepuka uchovu wa mwili.

Mara nyingi ninatumia wifi kwa sababu ni ya haraka na ya kuaminika na haina gharama kubwa kama data ya simu. Hata hivyo, wakati wifi haipo, hutumia data ya simu kama mbadala ili kuendelea na shughuli za mtandaoni kama kazi, mawasiliano na burudani. Njia hizi zote huniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kuunganishwa kila wakati.

Wakati ni napo itaji msaada kazini, kwanza ujitahidi kueleza tatizo kwa uwazi. Kisha uuliza wenzangu au wasimamizi kwa ushauri na msaada. Huku nikisikiliza kwa makini, mapendekezo yao. Pia ujaribu kuchunguza suluhisho sambamba na maelekezo niliopata. Njia hii usaidia kutatua changamoto haraka, kujifunza kutoka kwa wengine na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora.

Chakula ninacho penda kula jioni ni chakula chepesi lakini chenye lishe kama mboga zilizopikwa, wali au ugali na nyama au samaki waliopikwa kwa uangalifu. Hii husaidia kulala kwa amani bila mzigo mzito tumboni. Huku pia nikifurahia ladha nzuri na chakula kinachonipa nguvu kabla ya kupumzika. Mara nyingine napenda pia kujumuisha supu au kachumbari ili kuongeza ladha na afya.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kufanya mazoezi ya mwili. Kusoma kuna nipa maarifa mapya, msukumu wa kufikiria na furaha ya akili. Wakati mazoezi ya mwili, kuyaboresha afya, kuongeza nguvu na kuondoa msongo wa mawazo. Pamoja, shuguli hizi hunisaidia kujisikia mchanga mfu, mtulivu na kuwa na motisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kuchora au kupaka rangi. Shughuli hizi hunipa urahisi wa kuonyesha ubunifu, kupumzika na kufurahia michoro yenye rangi za kuvutia. Pia, hunisaidia kujieleza kwa hisia, kuboresha ustadi wangu wa sanaa na kuunda kazi ambazo zinaweza kushirikishwa na wengine. Napenda kuchora au kupaka rangi iwe kwa furaha binafsi au kama sehemu ya mradi wa ubunifu.

Napenda kula mogo uliopikwa vizuri, hasa ule uliochemshwa kukaangwa kidogo au kutengenezwa kama chipsi. Mogo hutua nguvu nyingi ni kitamu na nirahisi kula. Huku pia ukichanganywa na supu, mboga au nyama ufanya mulo uwe kamili na wakufuraisha. Mara nyingine napenda pia kujipatia mogo wa asali bila mafuta mengi. Ili kuwa na chakula chepesi na chenyelishe.

Ninaenda mahali paibada kila wiki, hasa siku za jumapili au wakati washerehe malumu za kidini. Hii huniwezesha kuimarisha imani yangu, kuungana na jamii na kupata utulivu wa kiroho. Pia, nifursa ya kutafakari, kushiriki sala au ibada na kujifunza maadili mapya, ya nayo niwezesha kuishi maisha bora na yenye maana.